Kitu ambacho kinanifanya kuwa na furaha sana, au kitu kinacho nifurahisha sana, ni kuenda sherehe. Yaani sherehe ambazo ni za krismasi, au za kufungua mwaka mpya, ni sherehe zozote ambazo mahali hapo kuna chakula. Huwa zinanifurahisha sana, huwa zinanifurahisha sana, na huwa napendelea sana kuenda.

Mimi hupenda tu kutazama mchezo wakati mwingine lakini wakati mwingi huwa mimi si fan sana wa boli au michezo yoyote lakini kwa kutazama naeza kutazama kwa sababu ya marafiki zangu kwa sababu huwa tunaketi mahali pamoja na kutazama pamoja tunafurahia vipindi mbali mbali vya michezo.

Kwa kawaida mimi hulala kwa masaa kumi au masaa tano kulingana na kitu wambacho naatarajia kufanya siku ambayo inafuata. Kwa mfano huwa na mka asubui sana saa nane kama natarajia kusoma hiyo siku. Lakini kama ni siku ya wikendi kama jumapili uwa nalala kwa masaa kumi ili niweza kupumzisha aki.

Leo nawazia jinsi ambavyo nitakavyoanza kazi ya uandishi yaani uandishi nikiandikia watu kule marekani ili waweze kunilipa leo nawazia sana niweze kujifunza jinsi ya kuandika na pia kupata hela nyingi kutoka marekani.

Jee, unapenda kula popcorn? Nam, napenda kula popcorn. Nakulanga popcorn wakati yambapo nikona na rafiki zangu, na jama zangu, au familia, wakati tunatazama filamu au televisheni, na wakati mwingine uwa nakula popcorn, nikiwa na, au tukiwa na chakula nje au shere yoyote ya mazingira ya nje. Pia nakulanga popcorn wakati yambapo nimo kazini na nimechoka na natafuta njia ya kujiburudisha kwa hivyo nakulapoka.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yako? Ni stadi gani muhimu kwa kazi yako? Stadi ambayo ni muhimu kwa kazi yangu ni stadi yoyote ambayo inaweza kunipata kunisaidia kupata kiwango au kuongeza cheo kazini. Maana ambayo sababu ambayo inanifanya niwe na uchangamfu kwenye stadi ni kwa sababu kuongezwa kwa cheo kazini kunasaidia kuongezwa kwa mamlaka na pia kuongezwa kwa mshahara au kipato kazini. Kwa hivyo na.

Uzoefu gani wa kazi umefundisha zaidi? Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kuandika chini kabla nianze kazi yoyote. Yaani, nikipewa jukumu lolote kazini. Cha kwanza ninachokifanya ni kuandika chini, jukumu hilo, kugawa na kufanya mipangilio jinsi ya kutimiza kazi hiyo. Kisha Kisha ninaingia kwa najitumbikiza kwenye kufanya kazi hiyo.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Mara nyingi napenda kuenda sinema mwisho wa wiki, mwishoni mwa wiki. Ninapomaaliza kazi mwishoni mawiki au siku ya ijumaa, huwa natafuta jamaa na rafiki, au mtu yeyote kwenye familia yangu, na tunashikana pamoja na kuenda kwenye filamu au kwenye sinema, ili kujiburudisha na kuondoa uchovu wa wiki nzima. Hii inanisaidia kutoa uchovu wa wiki nzima.